Mimi kusema kweli mpira wa kikapu siyo nani sipendi lakini sasa napende ule mchezaji bora Michael Jordan, Michael Jordan kabisa, alikukwa anacheza vizuri sana kabisa. Nilikiwa na msikilizia tu mara, nilivyoanglia kwa tv lakini sio mara nyingi kwa sababu mimi fan tayari mimi napenda mpira wa mguu alafu sasa mpira wa kikapu kabisa, Michael Jordan nilmsikia kabisa, anacheza vizuri kabisa.

Mimi niko na kipawa cha kukama kuunganisha, ku mtu kujaribu kumuelezea kitu na kinginecho ni kuuza na kuuza na kununua ili kuongea na mteja, kumkaribisha, kumuonyesha biashara gani product na kisha yeye anaangalia najaribu kumuonyesha, mukonvinsi na anaweza kununua ile biashara ile product au service hiyo kabisa hiyo naiweza kabisa na mimi na ni mtu kabisa katika kujaribu kuendesha vitu hiyo nipo kabisa kama kuna kuna sehemu mimi malipo ya kazi mi nafanya nafanya pahali kunatokea kazi hiyo na hiyo ni kabisa niko na kipawa hicho kabisa kipaji hicho niko nacho kabisa.

Ndiyo mimi napigia kura kama vile mwananchi, kama vile mtu mwenye anapenda nchi yake, napigia kura kabisa. Napiga kura hivi nilipiga kura ya wajumbe, hivi nabaki piga kura ya rais. Kwa hiyo sasa kupigia kura ni umoja ya jukumu la mwananchi.

Na kabla ya kulala mimi hua na sali, nakula chakula, napata wakati wa kuongea na watoto, nyumbani, mke wangu tutaongea, tutaongea siku imeenda vipi? Tumefanikiwa nini? Kinachoendelea, tunachotakiwa basi hiyo inatusaidia na sisi huwa tuna, mimi najua siku imepita vipi na kitu kingine mimi ninasaidia na kuna lengo langu, kifamilia, je nikiambatanisha siku iliopita kazini, nyumbani, mke wangu, watoto, pasio mazingira uti inanifanya mimi siku naona na nini ile, siku imekua vipi. Ndiyo, naona, yes, siku yangu inaendelea vipi.